Mazoezi ni muhimu sana kwa mwili. Hasa wa binadamu. Tuliumbwa kusonga na kutembea. Hatukuumbwa tuwe na uzoefu katika mwili wetu. Kwa hivyo mimi, ninapenda sana mazoezi. Zoezi, kuna mazoezi ainatafauti, tafauti. Kuna mazoezi ambayo, unatembea, ukienda, unaweza kufanya kwa kutembea. Kutembea tu kwenyewe ni mazoezi. Kuwa mtu ambaye unatoka hapa na pale, at least kwa muda, inasaidia roho kuweza kupiga vizuri. Kunazo pia mazoezi ambazo ni zakulala, unaweza kufanya ukiwa kwenye gym, kwenda huko, ukainua machuma, na pia bado mkafanya mazoezi kupitia mambo ya mziki ambaye inaitwa aerobics. Kuna mazoezi pia katika michezo mbalimbali, maana yake itakubidi kukimbia, kukimbia pia ni zoezi nzuri ambayo inasaidia kunufaisha mwili. Mazoezi mengine kupitia michezo ya vita kama vile ndondi au kama vile karate, haizo zote ni mazoezi. Lakini mimi zoezi langu kabisa huwa nafanya mazoezi aina kadhaa na ninafanya marambili. Asubuhi nikiamka huwa nafanya mazoezi yangu juu ya kitanda. Zoezi ya kusisimua misuli nikiwa nimelala na zifanya nikiwa kwa kitanda ili niweze kuchangamka. Nikisha ya amka ni mesimama pia nafanya mazoezi nikisimama. Sio zoezi la kukimbia kwa sababu miaka yangu hainiruhusu kufanya kukuwa na mazoezi ambayo ni makali sana. Singe taka kudhuru mishipa yangu. Kwa hiyo nafanya mazoezi na uwadilifu sana. Sasa ni kiamka nafanya zoezi na kusimama niweze kusisimua roho wangu na miguu yangu iwe na nguvu. Pia ninafanya mazoezi wakati wa jioni. Wakati wa jioni ninafanya zoezi la kujinyorosha misuli. Ili niweze damu nayo iweze pia kutembea vizuri. Na weza kufanya iyo zoezi nikitumia kiti, au na weza kufanya bado nikiwa nimesimama, ao hata bado nikiwa kitandani na weza kufanya mazoezi mengine. So, kwa siku, huwa nafanya mazoezi yangu marambili, asubuhi na jioni kwa kifupi. Izo zoezi ambazo nimesema. Uwa nazibadilisha, leo nafanya hili, siku ingine nafanya lingine. Na tena, ua ni nafanya kulingana na matarajio yale nataka kwa mwili. Ina nifanya nichague ni zoezi gani, ambalo ni tafanya.

Simu ni kifaa cha maana sana, hasa kwa mawasiliano inasaidia sana. Siku hizi simu imekuwa ni kifaa ama tarakilishi ambalo linasaidia katika majukumu mengi sana. Simu yangu kwanza huwa nashinda nayo kwa muda wa siku mzima kwa sababu ni simu ambao unaeza uibeba, simu ya rununu unaeza enda nayo mahali popote. Kwa hivo nikonayo kila siku, kila wakati iko karibu naeza kuipata. Ninatumia programu tofauti, tofauti kwa simu yangu. Simu yangu inanisaidia kwa mawasiliano moja kwa moja. Pia inanisaidia kwa kulipa, kulipa malipo katika kampuni tafauti. Tafauti ambazo wamepeana, wamenipa service, tafauti, tafauti. Ni kama vile kulipa bill za stima, kulipa bill za maji, kulipa wifi, hayo yote tunalipa kwa kutumia simu. Nikiamuka kitu cha kwanza pia natumia simu yangu kusoma biblia, imeweka programu kwenye simu, kwenye tarakilishi ya simu ambayo ikona bibilia, inaweza kusoma bibilia kuanzi ya mwanzo mpaka mwisho, kwa hivyo hiyo ni programu ambayo nimeweka kwenye simu yangu. Nikona program pia ya benki. Nikitaka kutoa pesa, ninaweza tumia simu yangu. Na pia kwenye benki, wakati wana wasiliana na mimi, kunieleza kama niko na pesa, au nimebakisha ngapi, bado ninaweza kupata ujumbe kupitia simu yangu. Simu yangu pia ninaweza tumia kununua nazo vitu mtandaoni. Ninaweza kuingia kwa programu kama TikTok, kama WhatsApp, ambayo ninaweza kuona vitu vikiuzwa, sehemu mbali mbali, na ninaweza bado kutumia lilelile simu kununua vifaa ambavo navihitaji. Imenisaidia sana simu. Hata nikienda hospitali ninatumia ile ile simu. Kuna apps, kuna programu ambazo bado zinaangalia mambo yangu ya kihospitali, kulingana na mahali naenda kutibiwa. Mimi natumia simu muda mwingi sana. Kuanzia asubuhi, iko hadi jioni. Lakini ikifika usiku, huwa naizima kabisa, niweze kutulia manake simu. Kwa vile ina mambo mingi na uko na kazi, kuna kazi zingine pia kama hii ambayo nafanya, naifanya kutumia simu. Kwa hivyo, inachukua muda wangu. Nikifanya kama masaa mawili, kazi pekee yake kwa simu. Hiyo imechukua muda. Mawasiliano ni mengine. Kununua viti ni kazi nyingi zingine. Kwa kusoma ni hiyo hiyo simu. Kwa hivo ninakuta kwamba natumia simu kwa mambo mengi, japo ni muhimu pia wakati mwingine kuiacha na kutulia. Isije ikawa ni tena inaleta shida.

Pitia simu yangu, muda wangu mtandaoni ni mkubwa sana. Kati ya masaa ishirini na nne kwa siku, natumia masaa kama kuminambili hadi hapo kumi nasita kwa siku kuwa mtandaoni. Kwa nini nasema hivo? Nasema hivo kwa sababu simu yangu huwa naitumia kusoma. Na lazima niingie kwa mtandao ndio niweze kusoma. Ninazo program za masomo ambazo huwa nafanya kupitia simu yangu. Kisha niko na kazi ambayo nafanya kwenye mtandao. Huu pia ni kazi ambao nafanya. Na ni kazi ambao unaeza kuufanya siku nzima ama utachagua utafanya muda mgani. Kwa mpango wangu mimi nimepanga na ufanya kwa muda wa masaa mawili. Kunayo kazi nyingine ambayo nafanya ambaye ni ya kuzungumza na watu kwenye mtandao. Kuna posts ambazo hua na tuma. Kwa hivo ni muhimu kuziangalia na pia kurudisha watu katika mazungumzo kujua vile hizo posts zime wasaidia. Kwa hivyo nina programu pale pale bado kwa mtandao wa tiktok, wa whatsapp, pia naitumia kuangalia ujumbe ambazo zinakuja kutoka kwa marafiki zangu. Wakati mwingine ni video calli, kwa hivyo kama saizi hivi nimetoka kuwa na video call na rafiki yangu, tukiongea mambo ya yetu. Hiyo video call tumeongea kwa muda wakaribu lisali moja. Kwa hiyo kukaa mtandaoni inachukua siku mzima pia bado inaangalia nikiwa nataka kuangalia mambo ambayo yanaendelea ulimwenguni naingia kwa mtandao. Siku hizi sana situmii televisheni kufuatilia taarifa za abari ambazo zinaendelea. Kwa hivo, nina kupitia mtandao kupata ujumbe wa mataifa mambo ambavyo yanaendelea kupitia mtandao. Kwa hiyo, muda wangu kuwa mtandaoni ni muda mrefu. Unaeza anzia kuanzia masaa mawili, hasa hizi siku za kazi, hadi saza jioni usiku ambapo nikiesabu hiyo masaa inezakuwa kati ya masaa mawili tu masaa kama kumi na sita hivi kwa siku. Japo hiyo nisaa mingi sana natarajia niweze kupunguza kwa sababu nisiweze kuwa ninaumia macho. Tayari nahisi nikiwa na shida ya macho kwa sababu ya kuchukua muda mrefu kwa haya mataa ambayo nayaona. Nikiwa na niko mtandaoni mchana au siku.

Kufanya kazi ni kitu kizuri sana na ni cha baraka kabisa sababu bila kazi huwezi kujikimu kimaisha. Mazingira ya kazi nayo ni muhimu yawe. Mazingira mazuri ya kufanya mfanyakazi. Aweze kutimiza kazi zake kwa haraka na pia kuzitimiza kwa taratibu zinazofaa na aweze kutimiza kazi ili kazi nzuri. Sio kazi rejareja tu hivi. Kwa hiyo, mazingira ni muhimu. Iwe mazingira ambayo inamsaidia mfanyakazi, kuweza kufanya kazi vizuri na iwe kazi ya kupendeza. Mazingira yangu ya kazi ambayo napendelea mimi binafsi. Iwe ni mazingira ambayo watu wanafanya kazi pamoja kwa uwiano. Wanasikizana na wanafanya kazi pamoja kama timu. Sio mtu moja anaongelesha watu kufanya kazi na ama mtu moja anajifanya kazi yote na kuna wenzake. Kisa na hiisababu nikuwa watu wanapofanya kazi pamoja wanafunzana, wanakuzana na pia wanaweza kuelewa ile kazi wakiwa kitu kimoja. Mazingira ingine ya kazi ambayo unapenda ni mazingira ya kazi ambayo unaweza kujiongoza pia. Hiyo inaonyesha kwamba wewe ni mtu ambayo unajiamini kazini na hauhitaji kufuatiliwa ili uweze kutimiza kazi yako vizuri na kwa wakati unaofaa. Kwa hiyo, kazi inatakiwa iwe ukifanya unahisi kwamba unaonekana pia. Hiyo pia ni mazingira naweza tamani, naweza ningependelea kazini. Ni muhimu kuwa shukuru wafanyakazi ambao, unaona wameweka bidii kufanya kazi. Na pia kuwapandisha vyeo na kuwaongezea pia mshahara. Hiyo ni mazingira ambayo ningependa sana. Mazingira ingine ni mazingira ya kubadilisha mahali pa kazi. Siku hizi tangu wakati wa COVID, ugonjwa COVID watu walijua kuwa unaweza kufanya kazi popote. Hiyo inasaidia sana kwa sababu maisha kama hapa nchini imekua ghali na saa ingine kutoka pesa nyingi huwa unatumia barabarani. Wakati mazingira pale kazini umekubalishwa kufanya kazi mkiwa nyumbani, yani remote work, inasaidia sana kwamba wewe kitu kikubwa ni umalize kazi yako na utume kazi yako, hili usiwe na kupoteza wakati. Hiyo ni mazingira ambayo nimeipendelea sana na bora uwe na simu iweze kufanya kazi vizuri unaweza jikuta unafanya kazi mahali popote. Kwa hivo hiyo ni mazingira ambayo inanipendeza sana katika hali ya kufanya kazi.

Siku moja ambayo ina masaa ishirini na nne mimi huamka mapema asubuhi kuanzia saa tisa asubuhi au kuanzia saa kumi au kumi na moja kulingana na vile nitahisi. Kuamka siku hiyo nikiamka nifanye mambo yangu ya maombi au mambo yangu ya kusoma asubuhi na mambo yangu ya kufanya mazoezi kisha niingie katika orodha yangu ya kazi ambazo nimepanga kwa hio siku. Kwa hiyo, siku yangu, mara kwa mara, huwa napenda niitumie vizuri. Nikitumia siku yangu vizuri, nikianza na mpango yangu, na hakikisha ya kwamba, napenda sana nilale kama saa nne ya usiku haijafika. Kwa hiyo mara mingi masaa yangu huwa napenda nilale saa tatu. Lakini wakati mwingine nachelewa nikiwa naona runinga au televisheni najikuta kwamba ninalala usiku kuanzia saa tano. Hasa wakati ambapo tunaona filamu. Nasema hivo kwa sababu wakati wa saa tatu usiku huwa kuna zile habari ambazo huwa zinafuatwa kwa televisheni na inachukua muda. Saa unakuta wakati huo kipindi unaisha inakuwa imechukua muda kwa hivo kama ni kuna sinema nilikuwa nataka kuona au filamu nitajikuta kwamba ninaiona itaisha hizo kuanzia aidha saa tano au saa sita usiku. Matarajio yangu zaidi ni kwamba niweze kulala na kupumzika hadi saa tatu ya usiku nilale mapema kisha niamke mapema. Ni changamoto kwangu lakini ninajaribu nione vile nitakavyopunguza iyo masaa ndio niweze kulala mapema niamke mapema vizuri.

Kazini ni mahali ambapo unataka uwe uweze kuwa, kufanya, kutekeleza kazi zako, kuzimaliza wakati ambao unafaa, na zaidi ya yote kuzitekeleza katika hali ya juu, siyo tu katika hali duni. Mazingira pale kazini ni muhimu yawe mazingira mazuri. Ndio wafanyikazi waweze kuleta kazi au kuonyesha kazi ya hali ya juu. Tena kazi ambayo inafanywa au kutimizwa kwa wakati ule ambao unafaa. Kuna mambo kadha ya kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kitu cha kwanza ni uongozi bora. Uongozi pale kazini unatakiwa uwe ni uongozi bora ambao uko na mwelekeo. Na huo mwelekeo pia unaelezewa watu ambao wanafanya kazi pale waweze kuelewa kwamba maono ya kampuni ni nini, na matarajio ya kampuni ni nini. Kiongozi mwema, anaonyesha wafanyikazi, anawaelezea wafanyikazi maono, na anawaongelesha na anawaambia anatarajia nini katika hiyo kazi. Kisha lazima kuwe na strategy pale kazini. Mazingira pali kazini isiwe ni ya kubahatisha. Ya leo unafanya hii kazi, kesho unawacha hii, unaanza hii, unarukia kingine. Nimuhue kukuwa na taratibu ya kufanya hizo kazi. Kwa hivyo, mahali ambapo kuna, hakuna taratibu, unapata watu wanafanya vitu hohehahe, kiholela-holela, hawafanyi kazi vizuri. Mazingira mazuri pia inataka kufanya kazi pamoja kama kikundi. Watu wakishaelewa maono kutoka kwa mkubwa, wanakaa chini, wanazungumza wanapanga kazi, wanatekeleza kazi, kama watu ambao ni wa kampuni moja. Hiyo ni mazingiza mazuri. Na pia, kulingana na meneja inatakiwa wawe wakiwasaidia wale ambao wako chini yao kutekeleza kazi zao. Kuwasaidia kupanga kazi na kuelezea matarajio. Kuwazungumzia mara kwa mara waweze kujua mahali wanahitaji kujikuza ili wafanye kazi iwe nzuri. Pia ni mazingira ambayo inafaa kuwa na mawasiliano wazi. Wafanyikazi ni muhimu waseme maoni yao, wakiwa wanahisi kudhulumiwa. Ili kuwe na mazu, marekebisho pande zote. Ndiyo nayo kuwe na kazi ya hali nzuri, ambayo haitamkwaza yeyote. Pande zote mbili waweze kufanya kazi. Pia, kusiwe na upendeleano, watu wawe wanapewa promotion au kupandishwa vyeo kulingana na bidii yao na kazi yao. Kusiwe ni kulingana na mapendeleo na wale ambao wanaitwa pale kazini, wanatakiwa wawe wamehitimu katika zile kazi zao mbali mbali. Mazingira hayo yakizingatiwa, itafanya kazi kuwa mazuri na ya hali ya juu.

Mambo ya kununua vitu ni kawaida kwa kila mtu. Mimi napenda kununua vitu. Lakini kunazo vizile vitu ambazo napenda kununua zaidi ya zingine. Kwa mfano, napenda kama mwanamke, napenda kununua viatu, vizuri. Mbavyo nikivaa na. Hisi kama nikona nguvu, na furahia. Napenda pia kununua nguo za kupendeza za kazini, za kuenda kutembea nje wikendi na pia kuenda sehemu mbali mbali ninapenda sana. Napenda pia kununua vitu vya urembo, vipodozi, niweze kuwa naina ya uso, niweze kuwa na ya kuosha uso, ya kupaka uso, ya kukinga jua. Napenda sana niwe na zile vitu. Napenda pia kununua vitu kama bangili, vitu kama vipuli. Vya urembo, nafikiri napenda sana mambo ya urembo. Kichwani pia napenda niwe na nywele ambayo iko mzuri ya kuonekana ya kupendeza. Kwa hiyo huwa nanunua zile wigi za kuvaa, tafauti, tafauti. Wakati niko na pesa, muda wangu mwingi, unaenda sana kwa vitu vya kuleta urembo. Sasa, hizo ndizo vitu ambazo ninapenda kununua zaidi. Japo kuna vitu zingine kama za nyumba, hizo ni vitu za kununua mara moja, moja. Lakini, ukiangalia kama vile nimesema, najikuta kwamba zaidi ninapenda na pesa yangu nyingi huwa inapotelea kwa mambo ya urembo, mambo ambayo itanifanya ni onekane ikiwa sawa, mambo ya kuangalia uso wangu, mambo ya kuangalia kichwa changu, mambo ya kuangalia mavazi yangu, ili na mimi ikitoka pale nje na hisi kwamba inaka vizuri kuanzia juu mpaka chini. Kwa hiyo sana sana mamu vitu ambavo napenda kununua zaidi ni vitu ambazo zitanifanya nionekane vizuri kwa uso na pia kwa mavazi. Pesa yote huishiapo.

Ujana ni wakati mzuri sana kwa maisha. Ni wakati wa msisimiko mingi ni wakati ambapo kijana anakua na kuanza kujitambua. Kujielewa na zaidi ya yote uko na nguvu ya kufanya mambo mengi. Wakati wa ujana ni wakati ambapo uko huru pia. Umetoka utotoni. Kwa hivyo unahisi kwamba unaeza kujieleza unaeza kujichukulia mambo yako na kutenda kivyako bila kuambiwa. Ni wakati mzuri sana kwa ujana. Pia ni wakati ambako unaeza kuwa na kuchanganyikiwa au changamoto nyingi pia. Kwa sababu mwili wako unaenda ukibadilika unaanza kuona kuwa unapendwa kwa hivo haujaelewa kabisa mambo ya mapenzi unajikuta, unahisi kwamba wewe sasa ni mtu ambae unaeza jituma ama kujiambia ilhali uko kwa hali ambayo mambo ambayo yana tendeka kwa mwili huyaelewi. Kwa hiyo mambo ya ujana, ina changamoto zake na ina uzuri yake. Lakini mimi nikikumbuka wakati wangu wa ujana nakumbuka kamba ilikuwa ni wakati wangu wa kuhusika kwa mambo ya kanisa, kushiriki michezo kwa wingi, kuenda sehemu mbalimbali nilikuwa na hiyo nguvu zaidi. Lakini sasa niko na miaka hamsini na mbili nahisi kana kwamba ni muhimu niendeshe mambo yangu pole pole. Nisiwe na haraka nyingi sana. Nitulie kwa ujana nnapenda ule msisimuko. Lakini katika hali ambayo niko sahizi. Ningependa tu kuwa mtulivu kiasi. Ujana ni mzuri unasema ujana ni kama moshi. Unakuja ukienda. Mimi nime amua. Niwe mahali nipo na nisherehekee umri wangu wa hapo. Nisirudi kwa ujana. Nachukua siku vile zinakuja.

Mazingira ni sehemu kubwa sana ya maisha yetu ambayo tunatakiwa tulinde. Mazingira yangu hapa karibu niko mahali ambapo panaitwa Onosurutia mahali ambapo kuna kiangazi tele. Lakini ni mahali ambapo tunajaribu sana kuweza kuangalia vile tutalinda mazingira. Kitu cha kwanza kuhusu mambo ya mazingira huwa tunakuwa na masomo na pia kuwaelezea watu kuwaelezea umuhimu wa kulinda mazingira. Kunazo vikundi mbali mbali watu wanaenda wanafundishwa jinsi ya kulinda mazingira. Kisha mimi kama mkaaji wa hiki kijiji chetu. Yah katika kijiji chetu kuwa tu pia tunaambiwa tupande miti kwa wingi. Tupande miti kwa wingi na hasaa kwangu hapa nimepanda miti nyingi sana. Nimezingira sehemu yangu ya hapa nyumbayani kwenye boma. Huwa ninatengeneza manure mbolea ya compost, ambaye inaweza kurudisha rutuba kwa mchanga. Ili tusiweze kuwa na vyakula ambavo vina sumu na siweze kukausha mchanga zaidi. Hiyo pia ni sehemu ambayo najaribu sana niweze kulinda mazingira ya udongo. Ili iweze kuwa na manufaa kwa mimea ambayo inapandwa. Sehemu hizi, huwa tunafanya kilimo hai. Sio kilimo ya kupanda na kutumia mbolea zile zingine ambazo zinauzwa madukani. Zile ambazo sio za kilimo hai. Huwa tunanunua, au tunajitengenezea wenyewe mbolea. Ili kuweka katika shamba zetu tuwezi kulinda udongo wetu uwe ni udongo ambao unastawisha mimea yetu. Pia kama kijiji tunawasemeza wakubwa wetu waweze kuhamasisha watu kuhusu upanzi wa miti na kutokukata miti ovyo ovyo. Kwa hiyo inafanya mazingira iwe imetunzwa vizuri na watu wanaweza kufurahiya mandhari ya huko.

Filamu ninaipenda zaidi. Filamu ni mandhari mazuri sana ambayo napenda sana wakati niko na nafasi, huweza kushiriki, kuangalia na niweze kujifunza mambo wa kadha. Mimi napenda filamu hasa za kuhusu mapenzi. Kuna filamu aina mbalimbali, kunazo zile za kivita, kunazo zile za wakati wa sikukuu, ambazo huwa wanaonyesha mambo mengi, ya kufurahisha watoto, wakiona yule baba wa Christmas, kunazo zile za filamu za wanyama, kunazo filamu haina mbalimbali. Lakini filamu ile napenda sana, huwa napenda kuona filamu ambazo zina historia ama zinaongelelea mambo ya kimapenzi. Huwa inanikumbusha sana mambo ya you know, wakati vile tulipatana au maisha yangu, vile nilikuwa na kupatana na mtu ambaye nampenda. Kuna vile tu huwa inanifurahisha sana. Najua kuna mafilamu zingine ambazo ni za komedi, au drama, ama action. Hizo si mbaya, zina misisimuko zake, pengine ingine kidogo ile ningefurahia ni hizi za komedi. Za kufanya, za kuleta ucheshi mwingi, wakati unakaa kama ungehisi, unahisi kuchoka ama hausikii vizuri. Ni vizuri unaweka komedi, unasikia, na inakufanya unacheka kidogo, unasahau masahibu yako au mashida yako. Kwa hiyo, mimi napenda sana hizo filamu. Nikiona mara mingi hutokwa na majonzi au furaha, zinanirudisha nyakati zile za kitambo, na naweza kuziona kwa wingi, naweza kuona kila siku. Nikitaka wakati nina nafasi jioni, nikiona historia ninafurahia sana. Kwa hivyo, mimi ni mtu ambaye napenda sana filamu hasa za historia za kimapenzi. Romantic movies zaitwa hivyo, ninapenda sana kuziona. Zaidi ya komedi, drama ama action ama zingine zile huwa ambazo wanapeleka kwenye wild kama madocumentary, vilevile. Sasa hiyo ndiyo mimi huwa napenda sana.

Wazee katika familia ni watu wa maana sana, wanaonyesha vile kumekua na vizazi na vizazi na wao ndiyo huwa wanabeba historia ya jamii. Huku nyumbani tunao wazee mbali mbali, kunao wale ambao wanaishi kwa kijiji na wanatoka familia mbali mbali. Pia tunao wazee ambao wanatoka katika jamii yetu kabisa haswa. Kwa upande wa mahali nilipo zaliwa. Wazee sio wengi sana wengi ni huaga wameaga kwa wengine kwa sababu ya uzee au kwa sababu ya ugonjwa. Mimi hasa ni mtoto yatima kwa hivo wazazi wangu waliaga kitambo sana nilikuwa nikiwa tangu utotoni siku wapata kwa hivo hata watoto wangu hawajakua na nafasi ya kuona wazee au wazazi wangu. Lakini nina bahati kuwa kunae mzee ambae ni nyanya kwetu. Mahali nilipo olewa kunae nyanya. Ni mzee wanguvu sana, tunampenda sana, na huwa tunamheshimu sana. Yeye pia ni mjane. Ingawaji miaka imeenda. Alilea watoto wake, watoto wake ambao kati yao moja wao ni mume wangu. Aliwalea kwa bidii wakati alipowachwa na mume wake. Wazee katika familia ni watu wa maana sana, wanaonyesha vile kumekua na vizazi na vizazi na wao ndiyo huwa wanabeba historia ya jamii. Sasa uhusiano wetu nae ulikuwa mzuri sana wakupendeza kwa sababu tunampenda sana. Tunajaribu sana asije, aka kosa, mahali alijengewa nyumba, ndio asikose pahali pazuri pakulala, na kuekewa malazi mazuri, mama asiweze kukosa mahali pakulala pazuri, anazo, vitu aina mbali mbali ambazo angeitaji kwenye nyumba. Hii ya katika mahusiano yetu tumehakikisha kwamba, mama anaweza kupenda kupata hospitali, amekatiwa ile leseni ya kuenda kwa hospitali. Ndiyo wakati wowote akiwa na shida yoyote ya mwili anaweza kuangaliwa bila kusumbuka. Haswa na wengine wazazi ni wale ambao tunawajua hapa kwa kijiji. Wengine hawa kubahatika kuwa hata na shamba. Lakini huwa wanakuja kama ninae rafiki ambaye huwa anakuja. Huwa ni mmae hajui kuongea wala kutamka neno au jambo, lakini tunaongea kwa ishara. Wakati tunazungumuza na tunafanya mahusiano yetu na maongeo yetu kupitia ishara za mikono na macho. Lakini huwa akija tunajaribu, tunambariki na chochote ambacho anahitaji, aweze kukaa vizuri. Tunajua kwamba kukua na mahusiano mazuri na wazee ni baraka kwa jamii. Na wanahitaji kutunzwa, kupewa heshima na pia kuwa wanalindwa ili waweze kukaa vizuri wasije wakadhofika mwili zao.

Siku hizi mambo ya kutumia mtandao imekuwa kwa wingi na imekuwa ndo maisha ya kawaida. Naye mtandao huwezi ukutumia kama hauna wi-fi a data ya simu. Siku hizi imekuwa ni lazima uwe nayo. Ndio uweze kupata mawasiliano ambayo ni ya kamili. Hapa nyumbani mahali naishi. Nimeweka wi-fi kwa sababu wi-fi yake ni nafuu na huku kwetu huwa tunalipa wi-fi wakati wa mwisho wa mwezi. Kwa hivyo tunaona inakuwa ni bei nafuu na tukieka wi-fi tukiwa kama jamii nzima kwa nyumba tunaweza kutumia sisi wote. Kwa hivyo linakua ni afadhali wa kukulingana na mambo ya data ya simu sana sana huwa ninaweka data ya simu wakati ambao nimesafiri nikiwa barabarani kwa sababu kule pengine hakuna wi-fi na pia kutumia wi-fi ambayo ni za sehemu tofauti tofauti kama mikahawa au kwenye gari ina ma iko na madhara yake. Kwa hiyo, ile tunaona ni muhimu kutumia hapa nyumbani, tunapenda sana wifi. Wifi imerahisisha kazi kwa sababu wale wanafunzi ambao tuko nao hapa ambao wanatumia tarakilishi, wanatumia wifi ili waweze kusoma. Mimi pia mara nyingi huwa na kazi zangu za online kama vile sasa niko kwa hii kazi ya online nikizungumuza. Bila kuwa na data au wifi singeweza kuzungumza. Lakini kwa sababu sasa kuna wifi ndio maana nimeweza kufanya hii kazi na ninaendelea kufanya hii kazi. Kwa hivo kwa ufupi ni kusema kwamba mimi ni mtumiaji wa wi-fi. Kisa na sababu na kwa sababu wi-fi iko inaeza kutusaidia watu wengi kuitumia wakiwa sehemu moja. Kuliko data ambayo itabidi ukinunua data lazima uwe unanunua kila wakati, kila wakati. Ama hata kama ni ya mwezi inalimit mtu kutumia kutumia akiwa sana sana peke yake, sio na wenzake. Hiyo ndiyo maoni yangu kuhusu wifi. Na ndiyo maana napenda kutumia wifi zaidi ya data.

Mchezo niupendao sana ni mchezo ambao unaituwa handiboli. Yani mchezo wa mikono. Ni tafauti na mchezo wa wa kandanda. Lakini inataka tu kufuanana. Wakati wakufunga bao mchezo wa handiboli wanatumia mikono kufunga. Mchezo wa wakandanda wanatumia miguu. Hiya wakona zile ngoli. Pahali pa kufunga mabao wakonazo vile vile handballi inayo japo handballi ni kiwanja kidogo kushinda ile ya mpira wa kandanda mchezaji ambaye ninampenda ninao wachezaji wengi ambao nawaenzi na ninawapenda lakini huku kwetu kunao vijana chipukizi ambao wanacheza mchezo huu. Japo hawana, hawana, hawana mambo mengi ambayo inaeza kuwasaidia. Wengine unakuta hata viatu, vya kwenda mazoezi hawana, hawana majezi, wanamashida zao mbali mbali, pia hawana kazi, wakati mwingine hata chakula cha kula nyumbani iliwaeze kwenda mazoezi inakuwa ni shida. Kunao wale wachezaji wa kule nchi za ng'ambo ambao wa kuenzika. Lakini mimi ni mmoja wale wanasema mcheza kwao hutunzwa. Mchezaji ambaye mimi namuenzi sana ni mchezaji huku kwetu ambaye anatoka timu inaitwa timu ya nafaka inaitwa Sirius. Ni mchezaji wa miaka ishirini anaitwa Danstani. Danstani ni kijana mdogo ambaye alimaliza shule kwa shida sana lakini alikuwa na kipawa cha kucheza mpira wa handball. Kipawa chake kimeaza kuonekana akiwa shule tangu alipokuwa shule ya msingi, akaenda mbaka sekondari na wakati akiwa katika michezo ya sekondari ndiyo kampuni hiyo ilimuona na kutaka kumchukua. Tena kwa vile alikuwa hana kazi na pesa alikuwa na shida nyumbani ikabidi achukuliwe. Akaonyesha bidii sana na kucheza kwa ustadi na ubunifu kabisa. Dunstan, mahali akiwa kwa mchezo, anachezea nchi, ako mpaka na uwezo wa kuchezea inchi ya Kenya, anatuwakilisha kimataifa. Hata mataifa mengine ya inje yameanza kumuona kwa sababu ya bidii yake, ujasiri wake na ukakamavu wa kuhakishikisha kwamba, tumefunga mabao na tumeshinda. Kijana Dunstan tunamuombea mungu aweze aka mfungulia milango ya inchi za inje, akaondoe umaskini kabisa kwa sababu ya kipawa hicho. Ni kijana ambae tunamuenzi kwa kumuona akicheza katika ligi zetu za hapa nchini na hata wakati wanaenda kucheza inje, uwa anavutia watu wengi sana. Kwa hiyo tunamtakia kila la heri Dunstan, aweze kuendelea na huo mchezo na kwangu mimi huyo ndio namuenzi kama mchezaji bora kabisa.

Kazi yangu naipenda sana. Ni kazi ya kuwa program manager kwa kazi ya ma NGO ya kusaidia vijana ambao wamekuwa wakifungiwa tangu utotoni kwa sababu ya shida mbali mbali. Wenye wengine kwenye mabostol, wengine kwenye jela, wengine kwenye manyumba ya kuwarescue watoto. Sasa kazi yangu napenda sana nikienda kule kwenye shule au kwenye sehemu ambao wamefungiwa, na kuweza kuwaongelesha na kuwapa motisha waweze kubadilisha maisha yao. Zaidi ni kuwapa motisha, wajue ya kwamba, wakiweka bidii katika masomo, au wajue ya kwamba hii maisha wanaweza kubadilisha maisha yao na kuishi maisha mazuri. Naipenda sana hiyo kazi. Hasa ya kuenda na kuzungumza nao. Nisiwe tu ninakaa kwa ofisi, nikiandika mambo mengi na kuandika maripoti. Kwa yote hiyo mingi ninapenda wakati ninatumwa kuenda nje, na kuzungumza nao. Kila wakati nikienda na nizungumze nao, nikimaliza huwa nahisi kama nimefurahia kwa ile kazi ambayo nimefanya. Na ninasikia vizuri sana kwamba nimebadilisha maisha ya watoto. Wengi wao huwa ni vijana wa umri wa kuanzia umri wa mwaka kumi na mbili hadi miaka thelatini hapo. Ni mwengi ambao wamebadilika na wamekuwa watoto wazuri na wakaendelea na masomo. Na wengine wanafanya kazi. Hiyo ni furaha kwangu kubwa sana.

Mboga ziko za ina mingi sana. Mboga ni chakula nzuri sana ambayo inanufaisha mwili kulingana na yale mazuri ambayo inaweza kusaidia nayo mwili. Kuna mboga aina nyingi sana za kupikwa ambazo zinalika na zinasaidia kuboresha hali ya afya. Mimi haswa ninapenda sana mboga. Wa kienyeji huku kwetu tunaita mboga wa kabeji. Kunazo mboga zingine ambazo zinaitwa sukuma wiki. Na kunazo mboga zingine ambazo zinaitwa mchicha. Kuna mboga zingine ambazo zinaitwa spinach. Na kuna mboga zingine ambazo zinaitu wa mboga kali ambazo zinaitwa zina jina nyingine niimesahau huwa napenda sana mboga ya kabeji kwa sababu mboga ya kabeji nikila uhuhisi kama niko na gesi kwenye mwili. Najua ni mboga ambayo tena nikinunua hata bila kuwa na fridge au jokovu. Sio lazima ni ieke naeza kuieka kwa muda mrefu na ni ukatakate niwe na upika kidogo kidogo. Ni mboga ambao unamanufa mingi na unasaidia mwili na napenda kula hiyo mboga na chapati au nakula na ugali ama nakula na mchele naipenda sana hiyo mboga ata wakati mwingine naweza kula niki ichemusha. Na pia bado naweza kula hiyo mboga ikiwa mbichi kama saladi na hiyo napenda sana mboga ya kabeji. Kwa hivyo.

Mikutano ni muhimu katika jamii. Kuna mikutano aina mbali mbali. Kuna mikutano ambayo hufanywa hadharani. Pengine hata kwenye social hall. Watu wanaenda wanakutana kwa ajili ya mazungumizo ambayo inatakiwa watu waweze kufahamu. Kuna mikutano ya kifamilia ambayo watu hukutana kama jamii wanakaa chini na kuzungumza mambo ambayo inawahusu katika familia. Kuna mikutano ambazo ni za kule kanisani watu hupatana ili waweze kuendelea na maombi na kufuata mambo ambayo kanisa inawafunza. Kuna mikutano pia za watu wa siasa, watu wa siasa huwa wanaita mikutano waweze kuuza sera zao kwa watu na kufanya makampeini. Kunazo pia mikutano za kuenda kuona michezo aina mbali mbali, hizo pia na mikutano. Mikutano zingine ni za kazini unaitwa asubuhi kabla hamjaanza kazi na kuweza kuzungumzia vile kazi itaweza kuwa mimi napenda mikutano haswa ya kazi ya mahali ambapo kuna michezo au burudani. Nipende tu kuwe na mikutano ambayo ni mikutano iko siri ya sana. Napenda mikutano ya burudani. Mahali watu wanasikiza mziki, wanacheza mziki, lakina wamekutana pamoja kufurahia. Inaeza kuwa mziki ya kawaida au mziki ya kanisani. Na kunakuwa na kufurahia. Iyo ndo mikutano ambayo mimi napenda.

Huo msimu ambayo tunaishi wakati huu wa twenty twenty six, ni msimu ambao teknolojia umepanuka zaidi. Umekuwa ni wa lazima kuutumia. Kwa sababu mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanywq kitambo imebadilika kwa sababu, ya mambo kama ya AI. Artificial Intelligence. Sasa siku kila siku, inakua mambo mengi ambayo yanatendeka, yanatendeka kupitia teknolojia. Siku za kitambo ilikuwa sio lazima kutumia teknolojia. Kwa sababu, hakukukuwa na ubunifu ambao uko sasa. Lakini siku hizi, teknolojia ndio inaongoza. Ni vigumu sana kuishi siku moja bila kutumia teknolojia. Hizi ni hizo ensi, nyakati za kitambo ilikuwa ni enzi ya kufanya mambo kwa akili na kwa nguvu na pia kulingalana na uvumbuzi wa watu wetu wa kitambo. Hii siku hizi, kila kitu kinaweza kufanywa kupitia teknolojia. Ndio maana ninasema, hakuna siku naeza kaa bila teknolojia, tumezungukwa na teknolojia. Iwe ni televisheni, ni teknolojia. Iwe ni mambo na simu, ni teknolojia. Iwe ni mambo na mambo ya kusoma, wanatumia tarakilishi ambayo inatumika kwa sababu ya teknolojia. Kwa hivyo imekuwa ni vigumu kutokuwa au kuishi bila teknolojia. Saa hizi ni muhimu sana. Kila siku utajikuta najikuta nikitumia teknolojia.